Kuhusu swala la. Mazoezi yangu ya kila siku. Mimi hupenda sana kuanza asubuhi kwa kukimbia kidogo. Kwa dakika kama thelathini hivi. Mazoezi ya kukimbia hunisaidia kuchangamsha mwili na kufanya uwe na nguvu siku nzima. Kawaida mimi hufanya mazoezi haya mara ine kwa wiki. Aswa nyakati za asubuhi sana kabla ya jua alijawa kali. Baada ya kumaliza mazoezi, mimi hujihisi mwenye furaha mwepesi na mwenye akili ilio tulia tayari kwa majukumu ya siku. Nadhani mazoezi ni muhimu sana kwa afya ya kila mtu. Hivyo najitaidi kutokosa ratiba yangu ili nikae vizuri kwa mtu.

Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mawasiliano ya wazi na matumizi mazuri ya teknolojia. Mimi hutumia programu kama zoom slack au whatsapp ili kuendelea mkuwasiliana na wenzangu na kuhakikisha kila mtu anajua majukumu yake kwa wakati unaofaa.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Simu hii ni zaidi ya kifaa cha mawasiliano tu. Ni ofisi yangu chanzo changu cha habari na njia yangu kubaki na uhusiano na marafiki pamoja na familia.

Linalonifanya naishi kwenye nyumba nzuri ya ghorofa iliopo katika mazingira tulivu na yenye miti mingi. Jambo ambalo linafanya nijihisi kuwa mwenye amani, sana kila ninapokuwa nyumbani. Nilihamia eneo hii miaka miwili iliyopita, na kitu nachopenda zaidi ni urafiki wa majirani zangu pamoja na usalama wa hali ya hali ya juu iliopo hapa. Kuna bustani ndogo karibu na nyumba yangu ambapo mimi hupenda kukaa jioni kusoma vitabu au kupumuzika baada ya kazi.

Programu ninazotumia mara nyingi kwenye simu yangu ni zile za mitandao ya kijamii na mawasiliano kama vile whatsapp na instagram, whatsapp inanisaidia sana kuwasiliana sana na familia na marafiki kwa haraka wakati instagram inanipa fursa ya kuona picha na video za ubunifu kutoka ulimwengu kwote.

Rangi ninayopenda zaidi ni kijani kibichi, rangi hii inanikumbusha utulivu wa asili, haswa msitu wa mashamba yenye rutuba, na kila ninapoiona mimi hujihisi mwenye amani na nguvu mpya. Nina vitu vingi vya rangi hii, ikiwa ni pamoja na shati langu, ninalopenda na mmea mdogo nilioweka mezani pangu pa kazi. Huwa naona rangi kila mahali ninapotembea nje kwenye bustani au ninapopita maeneo ya vijijini. Kwangu mimi kijani ni ishara ya uhai na ukuaji.

Mimi hupenda sana kule nje ya nyumbani haswa mwishoni mwa wiki ninapopata nafasi ya kupumzika na marafiki zangu mara nyingi mimi hupendelea kuenda kwenye migawa iliyopika vyakula vya hasili vya kikenya kama vili nyama choma, ndizi na ugali kwa sababu ladha yake ni ya kipekee na inanifanya nijihisi nyumbani.

Tunda langu la kupendeza ni embe hasa ya yale maembe ya msimu ambayo ni matamu na yanaharufu nzuri sana. Napenda embe kwa sababu ni tunda lenye viturubitisho vingi na inanipa nguvu hasa nikila asubuhi wakati wa kufungua kinywa au kama kufanua cha mcha.

Kuhusu matumizi yangu ya interneti mimi hutumia mchanganyiko wa wi-fi na data ya simu kulingana na mahali nilipo. Ninapokuwa nyumbani au ofisini mimi hupendelea kutumia wi-fi kwa sababu ni kiasi zaidi na inaniruhusu kupakua file kubwa na kuangalia video bila wasiwasi wa kuishiwa bundles.

Kwa sasa, sina ndege lakini ni jambo ambalo ningekuwa nikifikiria sana, nilikuwa nafikiria sana. Napenda sana sauti za ndege asubuhi kwa sababu zinaleta utulivu na hali ya asili ndani ya nyumba. Kama nikipata nafasi ya kufuga, ningependa kuwa nakasuku kwa sababu ni ndege wenye akili sana na wanaweza kujifunza kuongea na kuiga sauti.

Ndoto yangu kubwa katika maisha ni kufanikiwa kuwa kuwa mtaalamu katika fani yangu na kutumia ujuzi wangu kusaidia jamii inayozunguka. Natamani sana kuanzisha mradi ambao utatoa fursa za ajira kwa vijana na kuwapa mafunzo yatakayowezesha kujitegemea kiuchumi. Pia nina ndoto ya kusafiri ulimwenguni kwote ili kujifunza tamaduni tofauti na kuona vituo vya asili ambavyo vimekuwa nikivisoma kwa vitabu.

Kuhusu swala la kuhifadi data zangu mimi hupendelea kutumia mchanganyiko wa njia tofauti ili kuhakikisha usalama wa taarifa zangu mara nyingi mimi hutumia huduma za wingu kama google drive ama icloud kwa sababu inaniruhusu kupata faili zangu mahali popote na wakati wowote kwa kutumia simu yangu au kompyuta.

Katika kushugulikia wateja, mimi huamini kuwa ufunguo mkuu ni kuwa na subira na kutoa huduma kwa tabasamu. Kwanza kabisa mimi usikiliza kwa makini mahiaji au mamlaka malalamiko ya mteja bila kumkatiza maneno ili kuelewa chanzo cha tatizo lake.

Mimi hupendelea sana kuwa katika mazingira tulivu na yenye asili nyingi kama vile ufukweni mwa bahari au maeneo ya milimani yenye miti mingi napenda mahali pa aina hii kwa sababu kunanipa fursa ya kutafakari kupumzika akili na kujiepusha na kelele pamoja na msongo wa mjini.